Napenda mazingira ya kazi yaliyo tulivu, salama na yenye ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi. Napenda pia mahali ambapo kuna mawasiliano ya wazi, heshima na msaada wa pamoja ambayo hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Pia napenda mazingira yaliyo safi na yenye mpangilio, mazingira yanayotoa fursa ya kujifunza kukuza ujuzi na kutoa mawazo mapya bila hofu.